Hapa nchini Kenya mambo ya tamasha la miziki ni kitu la ukawaida sana. Na katika hili swali la je, umewahi kuenda katika tamasha la mziki nitajibu aje ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Ilikuwa tamasha la mziki hapa nchini Kenya. Kulikuwa na muziki mzuri, watu wengi na burudani raha la juu. Ilikuwa mara yangu ya kwanza. Sasa naelezea ile iliyotokea katika hiyo siku. Ilikuwa tamasha yangu ya kwanza. Nakumbuka hilo tamasha sana sana juu ilikuwa mwanzo lakini baada yake nimeenda kwa tamasha nyingi na kubwa zaidi kuliko lile ilikuwa mara yangu ya kwanza na ilinifundisha jinsi muziki inavyoweza kuleta watu pamoja na kuleta fulaha na utangamano kwa watu.

Kipa umbele kiko kazini kwa mawasiliano ni uwazi na uwelewa. Mawasiliano yafaa kuwa wazi na vile vile yafaa kuwa sahihi na kwa wakati ili kuwakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na maelezo na malengo ya kazi. Pia muhimu ni kusikiliza wengine, kutoa marejesho kwa heshima na kutumia njia sahihi sa mawasiliano, ili kuepuka mambo kuchanganyika na kuongeza ufanisi kwa kazi.

Ndiyo, napenda mziki wajadi. Sana. Je, wajiuliza kwa nini napenda huu mziki wajadi? Mziki wa jadi hubeba historia. Na mi ni mtu mwenye kupenda historia. Alafu, ikona maadili ya kijamii ile maadili ya zamani kabla umomonyoko wa tabia uingie katika jinsi watu wanavyoishi. Pia huu mziki wa jadi husaidia kuunganisha vizazi na kuhifadhi utambulisho wa kitamaduni kupitia lugha ile lugha ya jadi twaipata pale katika mziki na ile lugha ikona ladha sana yenye inafanya huu mziki ukuena ladha kabisa. Na hadithi pia, zinapatikana katika huu mziki, hadithi ambazo zinazopitishwa kwa njia ya nyimbo. Kwa hivo huu mziki wa jadi, najua sio mimi peke yangu napenda huu mziki ila ni watu wengi wanaoupenda, kwani ukona maadili, na ile utamu wake na ladha iko pale pale katika huu mziki.

Ile ujuzi ningetaka kuimarisha mimi mwenyewe ni ujuzi wa kuimarisha mawasiliano ya kitaalamu na uongozi wa timu. Ingawa nina uwezo wa kueleza na kuelewa taarifa vizuri, kuimarisha ujuzi wa kuelezea maono kwa uwazi na kushawishi wengine na kusimamisha miradi kwa ufanisi zaidi, kuongeza sana uwezo wangu wa kufanya kazi kwa timu na kufanikisha malengo ya yangu ya tasisi na mradi. Pia kujumuisha na teknolojia, mpaka ka teknolojia kama za AI, mambo ya kidigitari. Yanaweza sana kuimarisha ile ujuzi ya mawasiliano na uongozi wa timu.

Mchana wangu ukiisha ama labda nikitoka kazini, mara nyingi mimi hupumzika kwa muda kidogo ilikuondoa uchovu wa kazi au nasoma wakati natoka shuleni. Kawaida napumzika kwa dakika sitini ama saa moja na saa moja na nusu nikitumia huo muda pengine nasoma ama nakunywa sharubati yangu tu nikitazama televisheni ama nikiangalia mle barabarani. Baada ya hapo, mara mingi mimi hupika ama kushiriki kwenye sherehe kidogo za familia, zikiwa zipo. Kama chakula cha jioni pamoja na familia, siku nyingine mimi napenda kuwa peke yangu, nikijipanga kwa mashuguli zangu za kibinafsi, au kusoma ama kupanga ratiba yangu ya kesho. Kabla ya kulala, mimi nahakikisha nimepumzika, kuosha mikono na uso ama naosha mwili wangu, pia naelekea kulala. Mara nyingine mimi, nikiwa na kitabu au kusikiliza muziki mtulivu, nafanya hivyo wakati wa jioni, kwa furaha, hivyo nipate nguvu mpia ya kesho.

Napenda kukimbia. Kukimbia hunisaidia kueka mwili wangu katika hali nzuri ya kiafya. Pia inasaidia kupunguza msongamano wa mawazo na kunipa muda wa kutafakari. Pia ile hali ya kukuwa nakimbia hunifanya ama hunipa nguvu na utulivu hasa nikifanya asubui mapema. Ama wakati wa jioni, wakati hamna jua mingi. Ama wakati trafiki ya magari na watu iko chini. Sana sana mi napendelea kukimbia pale katika paki. Ama mahali kuna hakuna msongamano wa sauti ama maghorofa mingi. Asanti.

Wali umekuwa na uzoefu mkubwa sana kwa kuliwa hasa hapa nchini mwetu. Na kwa hivyo mimi mwenyewe napendelea sana kula ugali. Sana sana ikiwa imepikwa na mboga aina ya kabeji. Ikue na nyama kidogo alafu ikue na nyanya. Hiyo mworo ikuja ikiwa moto moto na ipendelea sana. Kwa wakati mingine mi napenda sana kula ugali ikiwa na samaki na ile sukuma wiki ikiwa imekaangwa na kuandaliwa mzuri na kupakuliwa ikiwa moto moto. Sana sana ugaili napenda ile ya mahindi ya kienyeji, alafu ipikwe mzuri kwa moto mwingi, alafu sasa samaki kwa motomoto ya haina ya tilapia. Na kwa hivyo kwa mimi mwenyewe, wali ama ugali, nitasema kila siku, kila wakati, leta ugali ila si wali asanti.

Katika waandishi wa vitabu, wanaonifurahisha sana, au niaowaenzi sana, kuna mmoja ambaye ni marehemu, yuaitwa Ken walibora, ameandika vitabu kadhaa kadhaa, vinavyoashilia maisha ya kila mtu na kila siku, hasa nchini, ama katika Afrika. Huyu muandishi ameandika vitabu kadhaa, ikiwemo kifo kisimani, ikiwemo Mwana mkaza, Mwana aliyempata mwana. Na vitabu vingi sana vinavyoashiria maisha vile ilivyo ama hali halisi ya maisha. Na pia ameandika kitumbua kime muendea, ambavyo ni vitabu vinavyoashiria ubunifu wake wa hali ya juu. Huyu muandishi nampenda sana na katika ile maandishi yake inanipea mawazo mzuri sana, na maarifa kuendelesha maisha yangu kwa ile namna ambayo sitakosana na watu. Nitaishi kwa uadilifu, kwa umakini, na pia kuhitimu katika kupatana na malengo maishani yangu. Na kwa hivyo huyu mwandishi, Ken walibora, hayati, mungu amlaze mahala pema peponi, nampenda na nitaishi kumpenda na kupenda vitabu vyake sana sana.

Kila mara napo shugulikia wateja wangu, abao na waende sana, napenda kutumia binu ya heshma, ufumilivu, uskivu, kwanza nasikiliza kwa makini, mahitaji yao, au malalamiko yao mbila, bila kuingilia kati, ilikuakikisha kila kitu, kinachosemwa, kinaeleweka vizuri. Kisha ninatoa suruhisho kwa hawa wateja wangu au muongozo kwa jia ilio ya wazi na rahisi. Nahakikisha wateja wangu wanapata taarifa zote wanazo hitaji katika ile bidhaa ama ile huduma wanao shugulikia kuielewa zaidi. Pia napenda kuwa na mtazamo chanya na mtulivu. Hata pale wateja wanapo kuwa na mararamiko au na hisia kali juu kwa mala ingine wateja wanakuwa nahisi ya kali kari. Kwani tabia iyo husaidia kuondoa mchanganyiko na kuongezea uaminifu wa baada ya kuzungumza la nyingi nakuanga na tatizo rinaro jitokeza na kuhakikisha lime kamirika au limeangaliwa kwa ufasaha. Hii njia ni ya kushukulikia inasaidia kujenga uhusiano mzuri wa mda mrefu na wateja na pia kuongeza tija ama ile hari ya wateja wengi kazini.

Angu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi wangu na kushiliki kamilifu katika maendeleo ya ile tatisi taasisi nilio tengewa. Tatisi inaofanya kazi mle kazini naipenda sana kwa loho yangu yote. Ningependa kuwa mtaramu anayeweza kuchangia kwa kiwazo kikubwa ama kwa ile kiwango kikubwa katika miradi ya kitaramu na hasa kutumia ujuzi wangu kwa uchabuzi wa data, teknolojia au mawasiliano ili kuongeza tija na ubora kazini mle kwa kampuni nayofanya kazi. Pia nataka kujenga ushilikiano imara na wenzangu au kuwa kielelezo cha nidhamu, wajibikaji na ubunifu kazini kwa mda mrefu. Lengolangu ni kuchukua na nafasi za uongozi na ushauri ili kusaidia wengine kukuza uwezo, uwezo wao mle kazini. Huku nikiendeleza na erimu ya uzoevu wangu bira binafsi ama ubinafsi moyoni. Kwa hii fio ninajitahidi kwa kila siku kufanya kazi kwa ubora, kujifunza kutoka kwa changamoto na kuwakikisha kila hatua ninayochukua, inachangia marengo makubwa, ya taasisi ninayo ifanyia kazi mle katika kampuni yetu.

Swali jema hilo, wakati naofanya kazi vizuri sana ni asubuhi mapema. Kwani nilisema napendelea sana kuamka mapema. Mapema kabla watu wengi hawajaamka. Wakati hali ya hewa huwa safi zaidi. Napendelea kufanya kazi kwa hiyo wakati So wakati wa asubuhi mapema. Mara baada kuamka na kuwa na mtazamo na utulivu na nguvu mpya kawaida saa hizi katikati ya dhena sala asubuhi na saa nne asubuhi wakati akili bado iko safi hakuna usumbufu mwingi wa kazi au maisha ya kila siku kwa muda huu ninaweza kuzingatia majukumu yangu kwa makini makini mno kupanga kazi zangu kwa utaratibu na mpangilio wa kazi sana sana hua nimeupanga kwa vile usiku uliofuata. Kwa hivyo nikiamka asubuhi huwa na huu utaratibu najua nitafanya nini na kwa wakati gani na kufanya kazi ya kufanya maamuzi kwa uwazi zaidi. Asubuhi pia unaeza weza kushughulika na kazi ngumu au zile kazi zenye ziko na changamoto ambazo zinahitaji umakini mkubwa kabla uchovu kuingia sana sana masaa ya jioni ama masaa ya mabaadae. Kwa umakini mkubwa, kazi zingine zinafaa, zifanyiwe asubuhi. Kwa huu wakati wa asubuhi, wakati nina hisia za furaha na motisha, kila jambo ninalo kusudia na mara nyingi matokeo ya kazi yangu, pale asubuhi huwa bora zaidi, sababu akili na mwili, ziko katika hali nzuri ya kufanya kazi na kila jukumu ambalo nazingatia kufanya.

Kwa kawaida, nitafua nguo mara bili ama tatu kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo nilizovaa na shughuli za kila siku. Kawaida, napanga siku maalum za kufua ili kuhakikisha nguo zangu, zinakuwa safi na tayari kwa matumizi. Na pia kuondoa msongamano wa nguo, machoni ama pale nyumbani. Napenda kutumia njia za kupanga nguo kwa rangi na aina. Kwa kuweka nguo nyeupe, rangi na nguo nzito pamoja ili kuhakikisha zinashugulikiwa kwa uwangalifu na haziharibiki. Baada kufua napendelea kafu-kafu asili au kutumia mashine ya kukausha ikiwa ipo. Na kuhakikisha nguo zinakuwa safi na tayari kwa kuvaa. Utaratibu huu huniweza kuwa na nguo safi kila wakati na pia kusaidia kudumisha nidhamu na mipangilio katika maisha yangu ya kila siku. Pia hunisaidia kuhakikisha kuwa usafi wa kimwili na ile muonekano ninayoonekano nao na watu ipo katika njia safi na ya heshima.

Kila siku najitahidi kuboresha michakato ya kazi kwa kutumia mbinu za kupanga, kupanga muda na kutumia teknolojia kwa ufanisi. Kwanza napanga kazi kwa umuhimu wake, kuhakikisha majukumu makubwa yana shughulikiwa kwanza na kuondoa vikwazo vinavyoweza kusababisha ucheleweshaji. Pia napendelea kutumia zana za ki digitali, kupanga programu za kupanga kazi kama exceli, zana za usimamishaji wa miradi. Ili kufanya kazi haraka na kwa usahihi. Kila mara pia na kuwanga na michakato ya zamani kuona ni sehemu gani inayoweza kuboreshwa kama kupunguza hatua zilizo muhimu na kubadilisha mbinu zisho na ambazo hazina tija sana. Zaidi ya hayo na kusanya marejesho kutoka kwa wenzangu au wateja ili kuelewa changamoto zinazo ezekana kisha zinaweka mbinu bora zaidi. Kwa njia hii kazi inakua rahisi, yenye tija na yenye ubora zaidi kila siku.

Kushliki na timu, napendelea kua wazi. Kusikirizana na kushiliki mawazo yangu kwa uwazi. Kwanza kabisa, nasikiliza kila mshiriki, kuelewa mitazamo, mawazo au changamoto wanazo kabiliana nazo. Hii, hunisaidia kujenga uelewa na upamoja wakuakikisha kila mmoja anahusiana kikamilivu, katika kazi tunayoifanya ama katika ile marengo tunayo kusudia kutimiza. Baada ya hapo ama baada hayo makadiri yeyote na kua na ushilika wakaribu kwa kushiriki taarifa muhimu. Kutoa msaada pale inapoitajika na kushilikiana kwenye kupanga majukumu au kupanga mikakati ya timu. Mara nyingi, napendelea kutumia mikutano, ya mara kwa mara au zana za kidigitari kufuatilia maendeleo ya kazi na kuhakikisha kila mshiriki anafahamu nafasi yake. Kwa kufanya hivyo, timu inakua na ushilika bora, tija ya kazi inakua na kila mshiriki anahisi kuthaminiwa jambo linalo ongeza morari na kufanya marengo ya pamoja yafanikishwe kwa ufanisi.

Katika jamii yangu na jitahidi kusaidia jamii kwa njia tofauti tofauti lakini zenye maana tele kwa jami. La kwanza kabisa napenda kushiriki katika zile shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira yale yanayotuzunguka sisi wakazi wa jamii kupanda miti au michango midogo midogo inapohitajika. Hasa panapokuwa na changamoto zinazohitaji msaada wa pamoja. Hatua hizi husaidia kuboresha mazingira na kuimarisha mshikamano wa kijamii kwangu mimi, marafiki zangu, majirani na kila mtu katika jamii kwa ujumla. Pia najitahidi kusaidia watu binafsi ndani ya jamii kwa kutoa msaada wangu, sio tu wa kifedha, bali wa muda au maarifa pale niinapoweza. Kama kumsaidia jirani mzee kutoa ushauri mdogo kwa kijana au kushiriki katika mijadala inalenga maendeleo ya jamii. Zaidi ya hayo ninahakikisha ninaheshimu ya wengine kufuata sheria za jamii na kuwa mfano mzuri kwa sababu naamini mabadiliko ya kweli ya jamii huanzia na tabia ya mtu mmoja alafu inaenea kwa mtu mwingine na mwingine hasa inakuwa ni ukawaida wa jamii kuwa na tabia bora.

Kwa kila siku, mi napenda kufanya mazoezi ya mwili, ili kudumisha afya yangu ya kibinafsi, ya mishipa, mifupa, kupumua, ili kudumisha afya, afya iliyo nzuri, kwa njia ya kiasili, na pia nguvu ya mwili. Mara mingi ama kwa wakati mwingi mi hufanya mazoezi. Kama kukimbia sio kwa mwendo ya kasi sana. Wala si kwa mwendo wa polepole. Nakimbia kwa takriban kilomita nne kwa siku. Kuelekea kilomita mbili na kurudi kwa kilomita mbili yote inakuwa ni kilomita nne yote kwa ujumila. Pia napenda kufanya mazoezi ya viungo. Pale nyumbani au michezo ya kikundi kama mpira wa migue au basketball kawaida nafanya mazoezi mara tatu au nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu binafsi kwa uhakika nahakikisha mwili unapata muda kwa kupumzika vile inafaa ama kwa maelekezo ya madaktari ama walio na uzoefu mkubwa katika hii sekta ya mazoezi ya kimwili. Pia napenda mazoezi ya asubuhi mapema, wakati mwili bado uko hauja umeregea na uweka ile umakini unaofaa, hasa kwa wakati huwa akili iko safi pia, jambo linaloongeza motisha na nguvu ya kuanza siku katika ile mfumo unaofaa. Baada ya mazoezi, nahisi furaha, utulivu, na nishati nyingi jambo linalo ongeza tija katika shughuli zangu za kila siku. Sana sana kuna watu wenye wana skia uchovu mingi wakati wamefanya mazoezi. Hasa kwa mtu aliye zoea kama mimi, wakati unapomalizia mazoezi yako, ndiyo unapata nguvu nyingi, akili yako inakua nzuri, mambo yanakuwa sambamba, nguvu ya macho inaongezeka na kila kitu inakuwa nzuri katika mwili yako. Mazoezi pia inanisaidia kupunguza msongamano wa mawazo, inanisaidia kupumua, na pia inanifanya nijisikie na afya, nguvu ya mwili, na pia katika kisaikolojia unajihisi uko sawasawa na unakuwa mtu mwenye hajalegea sana kimwili, na pia inasaidia kutozeeka zaidi.

Mimi napenda sana kusoma vitabu, hasaa mapema asubui ama kabla ya kulala jioni. Hii inafanyika baada ya chakula cha jioni nahakikisha nasoma vitabu ama kitabu changu kurasa kadhaa naisoma kwa umakini ndiyo niweze kuelewa. Pindi naelewa ya kwamba kukua katika screen kama vile simu na kompyuta kwa muda mrefu hasaa unapokaribia kulala inaleta msongamano wa mawazo ama inaharibu naafsi za macho na za kiakili zinazoadhidi vile unavyolala usiku mzima. Na kwa hivyo napendolea kusoma kitabu ama kusikia hadithi ama kupea watoto wangu hadithi pale nyumbani.

Hata kama ni ngumu kupea mtu mwingine ushauri kwa kamili na aitikie kufuata yale mashauri umempea, sana sana mi napenda kupea ushauri wangu haswa kwa watu walio wa umri mchanga kuniliko. Naweza washauri wakuwe watu wenye bidii, wenye maona makubwa, watu wenye ukamili na wasiopenda fujo. Kwa sababu fujo kuchukua vitu vyenye si vyako ama ukora ukora haisaidii inaweza kuletea madhara makubwa ya kisaikolojia, upigwe na watu ama umati wa watu. Na ukizoea kuiba, utakuwa mzembe, utakuwa mtu mwenye kufanya kazi na bidii, kwa sababu utakuwa unategemea vitu za watu wengine. Kwa hivyo, ushauri wenye naweza wapea kuwa mtu mwenye umakini, mwenye bidii, mwenye kumtii, mzazi wako, na kutii sheria za mungu na utafanikiwa maishani.

Hakika, rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya kijani, ni rangi inayovutia macho yangu kwa sana. Rangi hii inanikumbusha maumbile, alio ya umba mungu, uhai, utulivu, na hasa ninapona miti, mashamba, au mazingira ya asili. Kijani, hunifanya nijisikie nimepumzika, kiakili, na kujaa matumaini, kana kwamba kila kitu kinaweza kukuwa, na kuboreka zaidi. Nina vitu kadhaa vya rangi hii kama nguo chache na vifaa vidogo vya matumizi ya kazi za kila siku ambavyo hunifanya nijisikie karibu na rangi ninayo ipenda zaidi. Mara nyingi, ninaiona rangi ya kijani katika mazingira ya nje, hasa ninapo kuwa nikisafiri, vijijini au nikitembea katika bustani. Kwa jumla, kijani hunipea hisia ya amani, uwiano na nguvu mpya na ndivyo sababu naipenda zaidi.